Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali. Ugali uliopikwa na unga wa mahindi. Unga wa ugali wa mahindi na mboga za kienyeji ambazo tunaziita managu. Napenda chakula hicho kwa sababu kwa kweli ni chakula ambacho ni kitamu. Ukiweza kula ugali na mboga hizo, managu kwa mfano, na nyama. Nyama kutoka kwa mnyama yeyote yule, kama mbuzi. Nyama itakusaidia kula chakula ambacho kina virutubisho vyote vitatu vinavyohitajika katika kujenga mwili. Na kwa hivyo. Nakipenda kwa sababu ni tamu, mchanganyiko wa chakula hicho ni kitamu. Na mara ya kwanza nilipokula chakula hicho, ama mchanganyiko wa chakula hicho, ilikuwa ni bibi yangu. Ambaye ndiye tulipoenda kumtembelea anapokaa. Aliweza kutuandalia chakula hicho na tukakila na kwa hivo tangu siku hiyo nimekipenda na kukienzi na kukifanya mara hapa. Chakula kile ambacho ninakipenda sana. Na mara mwisho kukikula ni mwanzo wa mwezi huu. Tarehe tatu mwezi huu na.

Nenosili mimi uweka. Ulio salama ama kulieka mbali na ambapo mtu hawezi kapata kwanza kabisa. Uwa naandika katika kijitabu fulani ambacho nilicho nato. Na kitabu hicho. Mimi uweka katika moja wapo ya droo. Sefu ambazo zipo katika nyumba yangu ambayo ni sefu. Mimi mwenyewe naijua na labda mafundi walojenga nyumba iyo yu ni sefu ambayo ina vijitabu ambavyo vina nenosiri zangu. Na pia sefu hiyo inavitu vya muhimu sana na maana sana ambavyo habi itajiki kwa nekana ya yote yule. Na kwa lolote lile, hauezi kapata. Nenosiri langu ni mimi na kijitabu hilo. Na pia siwezi kama muambia mtu ambapo nimeifadhi sefu zangu kila nenosiri katika simu zangu hauezi kujua kwa sababu sita kuonyesha labda ni kuekee bila wewe kuona. Na sita kubali wekaribu na ami ama uangalie machu wako wewe kiangalia nikia yaka kwa hivyo. Kwa kufanya hivyo, sudhani yeyote yule anazapata kuzua ne losi rilangu.